Nina mahusiano mazuri nayakaribu, yenye heshima nayakujali kati yangu na wazee wangu. Tangu nikiwa mdogo nilelewa kwa msingi kuwa kuheshimu wazee kwa kusikiliza ushauri wao na kutathimini mchango katika maisha yangu. Nijambo ambalo nila muhimu sana ambalo litanisadia sana katika maisha yangu binafsi pia na maisha ya wazee wangu. Wazee wangu wamekua chanzo kikuu cha hekima historia familia na maadili yanayoniongoza katika maamuzi yangu ya kila siku. Ni kupitia simulizi zao nimeweza pia kujifunza umuhimu wa uvumilivu, bidii, unyenyekevu na kushikamana kama familia hata nyakati zinapo kuwa ngumu HHwa ninajitahidi kuwasaidia wazee wangu kukabiliana na mabadilika ya teknolojia katika dunia ya leo Kwa kua wengi wao hawakukua wakitumia simu ama interneti au mifumo ya kidigitali Huwa nawafundisha kwa subira jinsi ya kutumia teknolojia hizi kwa manufaa yao Hii huwa inahusisha kuwasaidia kutumia simu za kisasa kufanya mawasiliano ya video na ndugu zao kufuatilia taarifa muhimu na ata kupata huduma za afya ua za serikali mtandaoni Kwa sababu teknolojia imekua daraja muhimu la kuwaunganisha na ulimwengu hasa ulimwengu ambao ni mpya kwao ulimwengu wa sasa ambao sasa unawasidia kuelewa mambo jinsi ya navyofanywa katika ulimwengu huu hasa kwanjia ambayo ni rahisi katika pia maswala ya kifedha hua ninashiriki kuwasaidia wazee wangu kupanga na kusimamia mapato yao Hasa kupitia mifumo ya benki na huduma za kifedha hasa hizi za kidigitali na jambo hili nipamoja na wakufundisha jinsi ya kutumia account za benki huduma za pesa za simu na kuwaeleza misingi ya kiba na matumizi salama ya fedha na hasa katika mktadha huu kwa sababu wanatoka katika jamii ya kiafrika ambako wazee wengi hupokea mapato kutoka katika kilimo au pensheni au biashara ndogo ndogo niweza kuona msaada huu umekua muhimu kuhakikisha kuwa wanapata usalamu wa kifedha na wanaweza kuepuka udanganyifu mwingi vile vile hua ninapenda kuchukua jukumu la kuwafundisha wazee pamoja na watoto wao hasa wajukuu wao Huwa ninawahusisha watoto wao katika kuwasaidia katika masomo, maadili na nidhamu Huku ni kiheshimu wazee wao kama walimu wakwanza katika maisha yao na jambo hili limeweza kunisaidia kujenga uhusiano mzuri na wazazi wao Kwa sababu wananiona mimi ni kijana ambaye anafaida na kuleta mafundisho mengi katika kijiji na ushirikiano huu umeweza kuimarisha mshikamano wa familia na kuweza kuhifadhi tamaduni zetu katika pia huduma za afya na ustawi, hua ninajitahidi kuwasaidia wazee wangu ambapo ni nyumbani au katika mazingira yanayofanana na vituo vya malezi mfano kama vile nursing home huwa ninazingatia mktadha wa kiAfrika ambapo wazee wengi hupendelea kuhudumiwa wakiwa nyumbani miongoni mwa familia na naona ni pamoja na kuwasaidia katika miadi ya hospitali huwa ninafuatilia dawa zao na kuhakikisha kua wanapata mazingira salama ambayo ni safi na yenye upendo na huduma hii naona kama ni jukumu langu la kuwasadia na kuonyesha heshima na shukrani kwa yale ambao wameetendea familia zetu Pia hua ninakikisha kuwa wanapata mahitaji ya msingi kama vile chakula, mavazi na mahitaji ya kila siku muda mwingi huwa napenda kuwanunulia chakula kushiriki milo pamoja nao na pia huwa ninahakikisha hawakosi mahitaji muhimu kwa sababu ni sehemu ya wajibu wangu kuhakikisha kuwa wapo salama na wanaishi maisha vizuri Kwa sababu katika utamaduni wetu wa kiAfrika kugawana chakula hasa kati yetu na wazee huwa ni ishara ya upendo umoja na hua inaonyesha kuwa tunawajali na kuwadhamini sana hasa katika nyakati hizi ambazo huwa wanapenda kupitia changamoto sana Hua penda nina hua pia ninapenda kudhamini sana hekima na busara kutoka kwao hasa mimi hupenda kuwasikiliza kwa sababu mazugumzo yao ama hadithi zao za maisha na ushauri wao umeweza kunifunza mambo mengi kuhusu subira mshikamano na namna ya kukabiliana na changamoto za maisha hekima yao naona inaweza kunisadia kufanya maamuzi bora na kunikumbushu muhimu wa mizizi, maadili na utu Kwahiyo mahusiano yangu na wazee wangu niya kuhudumiana, kujifunza na kujenga jamii mara inaheshimu vizazi vyote.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi, ningeweza kuambia kuwa awe na ushauri wa kuanza na wa msingi ambao nikuwa na mtazamo wa kujifunza. Kwa sababu katika hatua hii ya mwanzo, asiweze kujiona kuwa ni mtu ambaye yupo tayari, ambaye anajua kila kitu, badalake aweze kuchukulia mazingira ya kazi kama darasa jipya. Awezi kusikiliza kwa makini, awezi kuuliza maswali kwa heshima na kuwa mtu tayari ambaye anaweza akapokea maelekezo na marekebisho. Awe pia na subira na mchakatu wa kujifunza kwa sababu ujuzi vitendo hukua taratibu kadiri mtu anavyopata uzoefu. Pia ningependa kumwelekeza kuwa awe na nidhamu na maadili ya kazi kwa sababu mambo haya ni nguzo muhimu sana katika sehemu ya kazi. Haa anawahi kazini, awe na anaheshimu mda wa kazi na anatekeleza majukumu yake kwa uaminifu, hata pale ambapo hakuna anayemuona. Aweze kujenga sifa ya kuaminika mapema kwa sababu sifa njema huweza kufungua milango mingi katika safari ya kazi. Na katika mazingira ya kitaaluma, watu wengi sana huwa ninaona hukumbuka zaidi mwenendo wa mtu hasaa wakati mwanzoni wa kazi kuliko maneno yake ambayo anayasema hivyo. Mtu anayeanza kazi aweze kuhakikisha kuwa matendo yake yanakisi utu, yanaonyesha heshima na wajibikaji. Pia ningependa kumwelekeza aweze kujifunza kuwasiliana vizuri na kufanya kazi na watu aina tofauti. Mahali pa kazi hukutanisha watu wenye tabia, mitazamu na uzoefu mbalimbali. Kwa hiyo akiwa mnyenyekevu, mwenye heshima nyingi na akiweza kujifunza kushirikiana hata na wale ambao wana tofauti na wao. Itakuwa ni jambo zuri la kumfanya, aweze kufanya kazi kwa weledi Pia aweze kuwa makini na namna anavyozungumza na watu hata pale anapokuwa akiandika barua pepe au kutoa maoni yake Kwa sababu mawasiliano mazuri yanaweza kujenga mahusiano imara na mazingira ambayo yapo bora kazini Pia Ningependa kumpa ushauri aweze kupanga maisha yake ya kifedha mapema Kwa sababu asipoanza mapema, mishahara ya mwanzo inaweza kupotea bila kukuza thamani yoyote ya baadae aweze kujifunza kujiwekea akiba, aweze kuepuka madeni yasiyo ya lazima na pia aweze kuelewa matumizi yake Hata kama kipato kwa muda mwingini ni kidogo, nidhamu ya fedha ambayo imejengwa tangu mwanzoni inaweza ikamsaidia awe na huru wa utulivu wa kili, kadiri muda unavyonda na hakazidi kutunza hela yake ikizidi kuongezeka jinsi muda unavosogea. Vile vile ningependa kumwambia kuwa aweze kujitambua na aweze kujijenga kitaluluma, aweze kutafta fursa za mafunzo, mfano kama vile seminar au kozi zinahusiana na kazi yake, aweze kusoma ama ajiongezee ujuzu wa kidigitali na aweze kufuatile mabadiliko katika taluma yake. Kwa sababu dunia tunayoishi hasaa hii dunia ya kazi huwa inabadilika kwa kasi na mtu anajifunza kila wakati kuendelea kuwa na thamani zaidi Kwa sababu akifanya hivyo atajua umuhimu wa kutokusita kutafuta ushauri Kwa mfano anaweza akawa na ushauri ambaye ni menta ambaye ana uzoefu Kwa sababu mtu ambaye ana uzoefu anaweza kumpa ushauri mzuri wa kumwongoza kazini na kaukoa muda na kuepuka makosa mengi Pia ningeweza kumwambia kuwa, aweze kukumbuka kujali afya yake ya kimwili na akili Kwanza kazi yake anaweza kuhakikisha kuwa, isimpe shinikizo kubwa ama isiweze kumwathiri katika maswala yake ya kiaafya Kwa sababu hili jambo linaweza likawa kukua changamoto mpya aweze kupata muda wa kupumzika, muda wa kufanya mazoezi na muda wa kudumisha mausiano mazuri hasaa anapokuwa nje ya kazi aweze kujifunza kuwa na asiweze kujifungia kwenye kazi pekee kwa sababu mafanikio ya kweli ni yale ambayo yatakayo muwezesha awe na maisha yenyo uyanu akiweka msingi mzuri pamoja na maelezo haya ataweza kuelewa kuwa taaluma yake na maisha yake ya kibinafsi yatajenga vizuri na hataweza kuona safari ya mafanikio katika sehemu yake ya kazi.

Wazo ambalo nililo nalo katika siku ya leo ni wazo kuhusu muhimu wa kuhishi kwa makusudi na kwa mchango hasa katika dunia hii ambayo huwa inabadlika kwa kasi. Mara nyingi watu huwa ninaona wanakimbizana na shugli za kila siku bila kusimama kujiuliza kuwa wanachokifanya je kina maana ya muda mrefu kwao au hata katika maisha ya wengine. Mfano kwa kuishi kwa makusudi kuhua kuna manisha kuwa mtu anafanya mamuzi yanayonendana na madili yake, malengo yake na pia katika mchango unaotaka kuwacha katika jamii yake na jambo hili ni jambo la muhimu sana hasa katika maisha ya siku ya leo ambapo jamii huweza kupima mafanikio ya mtu kutokana na mchango ambao ameweza kuwacha na mambo haya mtu anaweza akaweza kuyafikia kwa kuishi kwa makusudi ili hakiweza kufanya maamuzi yanaendana na maadili yake, malengo yake na mchango ambao utaonekana katika jamii hiyo jambo hili haliitaji kuwa na jambo kubwa kila siku hata hatua ndogo zikifanywa kwa uthabiti huwa zinaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mda wazo lingine ambayo ninalo ni thamani ya maarifa yanayoshikiriwa kati ya vizazi Asa i kizazi ichi ambacho tunaishi mfano wakati huu kuna teknolojia na taarifa nyingi ambao zinapatikana kwa wingi Lakini hekima ya maisha bado inapatikana zaidi kwa watu waliopita njia ndefu kabla yetu Kwa hiyo kunganisha marifa ya kisasa na hekima ya wazee ambao walitutangulia kuishi nguvu kubwa ambayo italeta maendelo katika familia na katika jami tunayoishi Kwa hiyo, tunapokua tunaweshimu wazee wetu na pia kuwasaidia kuendana na mabadiliko ya dunia sasa. Ni jambu ambalo linajenga daraja, inayoakikisha kuwa maendeleo, tunayoyaona, hayakatishi, mizizi ya utamaduni, na utu lakini yanaleta uyano kati ya kizazi hichi cha sasa na vizazi ambavyo vimeweza kupita. Pia, ninaona wazo la kujenga udhabiti wa ndani, mfano jambo ambalo linajulikana kama resilience, ni muhimu sana asa katika maisha ya leo Changamoto za kiuchumi, kijamii na kibinafsi Kila siku zinazidi kuongezeka na hata hakuna aliye salama kabisa didi ya misuko-suko ya maisha kama hii Kwa hiyo, tunapokua tunajeng uthabiti Unaweza likasababisha sisi kujifunza, kukubali mabadiliko hasa Kuyashinda mabadiliko ambao yanaweza yakatuletea madhara na pia tunaweza tukaweza akuarakisha mafanikio ambayo tusingetilia manani mambo haya tungeweza akuanguka katika maisha yetu kwa hiyo ni kukubali kwamba njia ya mafanikio si laini bali ina mafundisho muhimu yanayokuza tabia na hekima ya mtu kwa hiyo tunaitaji kujenga udhabithi wa ndani ama resiliens. Pia ninafikiria sana kuusu wajibu wa kila mtu wetu katika kujenga jamii yenye uruma. Kwa hiyo katika mazingira ya leo hambapo watu wengi wanaishi wakihisi kuwa kutengwa au kutoeleweka ama vitendo vyao vya kujali wengine vinaweza visioneshe thamani kubwa. Ni bora sana sisi kuweza kujua kuwa kila moja anawajibu wa kujenga jamii na tunafaa kutathimini kila mtu kwa iyo Ningependa ku kwashauri watu kuwa na huruma katika pia maisha yao na maisha wengine ambao inaonyeshwa kwa kusikiliza, kusaidia, aso pale panapowezekana au hata kutoa maneno ya kutia moyo kwa watu ambao wanaonyesha kukatatama na jambu hili itaweza kusaidia kuwa na jamii imara ambayo itajengwa si kwa ushindani peke bali hata kwa mshikamano na uajibikaji wa pamoja. Kwa hiyo, nigeweza kusema kuwa wazo langu zuri la leo ni kuamba maendeleo ya kueli yanaitaju uiano, kati ya ndoto na walisia, kati ya teknolojia na utu na kati ya mafanikio binafsi na ustawi wa jamii. Tunapojifunza kuishi kwa uwiano huu maisha yetu yataweza kuwa na maana zaidi na pia mchango yetu ambao mda mwingine unezo kawa ni mdogo ama ukawa ni mkubo ukitegemea na ambaye anatoa mchango huu mchango huu utaweza kuwacha alama kubwa ambao ni alama chanya katika maisha yetu na maisha wengine hasa vizazi vina vyo kuja Awa hata vile vizazi ambayo vilitutangulia.

Kipau mbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi na uelewa wa pamoja. Mawasiliano yanapaswo kuwa wazi, sahihi na inye lengo ili kila mtu waweze kuelewa majukumu yake, matarajio na matokeo ambayo, tunatarajia kila mmoja yetu. Ujumbe ipokuwa wazi, tunaeza tukapunguza mkanganyiko, makosa ya kazi na migogoro pia ambayo siyo ya lazima. Na hivo tukaungeza ufanisi watimu na shirika kwa ujumla. Pia heshima na weledi ni kipa umbele muhimu sana na namna mtu anaviongea kuandika barua pepe au kujibu oja za wenzake inapwaswa kwa kisi heshima kwa wengine bila kujali vyeo au tofautiza maoni. Mawasiliano ya kikazi ya naitaji luga ambayo ni ya staha, sauti ambayo ni ya kitaluma na uwezo wa kutoa mauni au ukosoaji kwa njia ambayo inajenga bali siyo ili njia ambayo inadhalilisha na jambo hili naona linaweza kujenga mazingira ya kazi asa mazingira ya inye imani na ushirikiano pia wani napenda kusikiliza kwa makini kama sehemu ambayo ni muhimu katika mawasiliano kazini na mara nyingi watu uzingatia zaidi kuzungumza kuliko kusikiliza Lakini kuelewa mtazamu wa mwingine kunaitaji umakini na umuhimu ambao ni jambo muhimu sana katika mawasiliano kazini Kwa hiyo kusikiliza vizuri kutaweza kutuzaidia kutambua matatizo mapema kuboresha maamuzi na kueosha kuwa tunadhamini sana mchango wa wengine na jambo hili ni muweza sana kwa kisha kuwa linatiliwa manani kwa sababu linaweza kuimarisha usiano katika eneo la kazi na kuongeza ari ya wafanya kazi Pia uwa nina zingatia ufanisi na muda sahihi wa mawasiliano kama kipao mbele kingine. Mawasiliano yanapaswa kufanyika kwa wakati unaofaa na kupitia njia ambazo ni sahihi. Mfano katika mikutano kama ni katika barua pepe, simu ama ujumbe mfupi wa kikazi haya yote uwa ninaatilia mkazo. Mfano kutua tarifa kwa kuchelewa au kupitia njia isio sahihi kunaweza kukadhiri ratiba za kazi na ubora wa matuokio kwa hiyo katika eneo la kazi hasa katika kipao mbele kingine cha mausiliano ufanisi uwa ni jambo muhimu na linaweza kuokua muda na rasimali nyingi za shirika letu. Na pia uwa ninapenda kuzingatia wajibikaji na udhibitisho wa ujumbe kama jambo muhimu la kulipa kipao mbele katika mawasiliano kazini. Uwa ninakikisha ujumbe umeleweka kwa kudhibitisho au kufuatilia pale jambo ilo linapoitajika. Kwa hiyo, uwa nimeakisha kuwa kueka kumbu kumbu za mawasiliano muhimu ni jambo la muhimu sana. Hasa kumbukumbu za mawasiliano yalio andikwa. Nyoza likazadia katika ufuatiliaji na wajibikaji pale katika eneo la kazi. Kwa ujumla uwa ninakisha kuwa mawasiliano bora kazini yanapaswa yawe ya wazi ya heshima na enye kusikiliza na wakati mwingine yawe yanapatikana katika wakati ambao nimwafaka ili watu wawezi kuwajibika mapema. Kwa sababu unapokuwa ukizingatia mambo haya, huwa yanafanya shirika lionyeshe kuwa utendajikazi wake upo vizuri na kuna mafanikio hasa katika idara ya mawasiliano.

Mara nyingi wikendi, huwa ninapenda kufanya shughuli ambazo zinarekebisha hasa mwili wangu baada ya kuwa umechoka katika siku za wiki, kundekebisha kimwili, kiakili na hata pia katika kimaisha hasa baada ya kuwa na wiki ndefu ya kazi. Uwa si zikimbizi sana shughuli, kwa hiyo huwa ninaanza kwa kujiandaa pole pole na kwa utulivu iliniweze kuakisha kuwa ninapata mapumziko ambayo niya kutosha na wikendi hiyo iwe ni wikendi ya furaha sana. Kwa hiyo weekend uweza kunipa nafasi ya kujitathimini, kupanga upya vipaumbele vyangu na kuwa kunisaidia ku pia kurejesha nguvu iliniwe tayari kwa wiki inayofuata. Asubui katika siku za wikendi hasa jumamosi na jumapili siku ya jumamosi huwa nina jianda kwa ajili ya kuhudhuria ibaada. Kwa hiyo siku hiyo huwa siku yote nipokatika maswala ya ibaada kwanzia asubui hadi jioni. Kwa hiyo shughuli nyingi huwa ninazifanya katika siku ya jumapili katika siku ya jumapili asubui huwa ninapenda kwanza siku kwa kukimbia. Huwa ninakimbia asubuhi kwa sababu kunaweza kunisaidia kuchangamusha mwili, kuboresha afya ya moyo na kupunguza msongo wa mawazo. Ni wakati ambao huwa ninauchukulia kama muda wapekee sana katika maisha yangu, kwa sababu huwa ninatafakari malengo yangu, maendeleo yangu ya kazini na mipango yangu ya baadae. Na baada ya kukimbia, huwa ninaendelea na shughuli za nyumbani kama vile kufua, kusafisha na kupanga mazingira yangu. Na naona kazi hizi, muda mwingine zinaweza zikaonekana kuwa ni kazi za kawaida, hila huwa zinanipahisia ya nidhamu na utaratibu katika maisha yangu ya kila siku. Mchana mimi uhuchukulia kama muda wakufanya shughuli nyepesi au kupumzika kidogo, huwa naweza kujipa muda wakula kwa utulivu, huwa ninawasiliana na marafiki na familia, na huwa ninafanya mandalizi madogo yanausiana na kazi na pia maisha yangu ya kibinafsi. Muda huu huwa unaweza kunisaidia kuweka uwiano kati ya majukumu yangu na pia na kati ya mapumziko yangu na jambo ambalo uweza kunipa muda mlaini bila kujisukuma kupita kiasi. Jioni mimi upenda kuchukua matembezi ya utulivu iliniweze kupunguza uchovu wa siku. Huwa napenda kutembea jioni kwa sababu uweza kunipa nafasi ya kupumua, kufurahia mazingira na kupunguza mawazo ya wiki ambayo ilikuwa imepita na kujiandaa kwa wiki ambayo inaanza siku inayofuata jumatatu. Kwa baada ya matembezi mara nyingi mimi pia upenda kuendesha baisikeili kwa muda au umbali mfupi na kwa sababu kuendesha basikeli ni shughuli ambayo huwa ninaipenda kwa sababu ya kunipa mazoezi ambayo yanachanganikana pia na burudani ya kuendesha basikili na pia hua ninajiisi nipohuru kwa wakati moja. Na kabla pia ya giza kuingia, kabla ya usiku kuingia, huwa ninajitarisha pia mapema kwa jili ya kazi ya wiki ijayo na jambo ili huwa ni linausisha kupanga ratiba yangu, kuandaa mavazi ya kazi, kukagua majukumu muhimu, na pia uwa ninaakisha kila kitu kipo tayari. Maandalizi haya yanaweza kanipa amani ya kii na kunifanya nianze wiki inayokuja nikiwa na mpangilio mzuli hasa bila presha. Usiku baada ya kumaliza shughuli zote za siku hiyo, mimi huweza kupata muda mzuri wa kupumzika kwa kutazama vipinde au filamu na muda huu ni wakati wa kutulia kabisa nikifurahia burudani na nikiachilia mawazo yote ya kazi. Na kabla ya kulala huwa ninajitahidi kuhakikisha kuwa nimepumzika vizuri ili niweze kuamuka siku inayofuata nikiwa na nguvu mpya. Kwa hiyo kabla ya kulala pia mimi upenda kusali na kuomba kwa mwenyezi mungu aweze kunijalia wiki ina yukuo nayofuata iwe ni wiki ya amani na wiki ya utulivu. Kwa hiyo, ningeweza kusema kuwa wikendi zangu ni mchanganyiko wa mazoezi, kazi za nyumbani, maandalizi ya kazi na mapumziko na jambo ambalo linaweza kunisaidia kudumisha uwiano mzuri kati ya afya yangu, kazi na maisha yangu ya binafsi.

Huwa ninapenda kula nje ya nyumbani hasaa wakati wa wikendi kwa sababu huwa ni muda mzuri wa kupumzika, kubadilisha mazingira na kufuraia chakula bila presha ya tiba ya kazi. Weekendi weza kunipa nafasi ya kujaribu sehemu tofauti tofauti za kula. Iwe ni kwa ajili ya chakula cha mchana, cha jioni, au hata kukaa tu na marafiki tukizungumzo kwa utulivu. Na pia kula nje huweza kunipa hisia ya mapumziko na huweza kunisaidia kufuraia maisha ya nje na pia na majukumu mengine ya kila siku. Katika mji wa Nairobi, kuna chaguo nyingi sana za migahao mizuri na mara nyingi huwa napendelea mikahao ambayo inatoa chakula kizuri pamoja na mazingira mazuri Baadhi ya migahao ninayoipenda ni kama vile carnival ambayo ni maarufu kwa nyama choma na aina mbalimbali za grill kama vile nyama ambayo ina changanyo chakula cha kienyeji cha kiafrika kwa mtindu wa kisasa na pia huwa ninapenda kuenda Java House ambapo ni sehemu ambayo haina chaguo pana pia la vyakula na milo mingi, hasa milo ya asubuhi, kama vile burgers, pasta na kahawa nzuri. Pia huwa napenda sehemu kama vile art cafe kwa chakula chepesi, mikate, pia na mazingira tulivu ya kukaa na kufanya mazungumzo. Kwa upande wa vyakula, huwa ninapenda kujaribu aina tufauti tofauti kulingana na mahali. Kuna nyakati ambazo huwa napendelea vyakula vya kienyeji kama vile ugali, nyama choma, samaki na mboga za asili. Hasa nikitaka ladha ya nyumbani lakini katika mazingira ambayo ni tofauti. Siku nyingine huwa napenda sana vyakula vya kimataifa kama vile pasta, bagas, sticks na vyakula vya kieshia. Na kwa sababu mchanganyiko huu, unawezo hunifanya nisichoke na aina moja ya chakula na napata pia uzoefu mpana wa ladha mbali mbali. Pia huwa napenda kuenda kwenye migahawa ya kigeni, hasaa nikiwa na marafiki, ili tuweze kujaribu vyakula vya kimataifa Kwa mfano, mda mwingine huwa ninaenda kwenye migahawa ya kitaliano kuonja pizza, pasta na lasagna ambayo ni jambo linalokuwa linatufurahisha sisi wote Pizza, hasa ni chakula ambacho huwa ninapenda kujaribu katika maeneo tofauti tofauti pia ili niweze kupata utofauti wa ladha, mfano aina ya jibini na mtindo pia wa uundaji. Wakati mwingine pia mimi hupenda kujaribu migawa ya kihindi kwa vyakule vyenye viungo vingi au migawa pia ya kichina na kijapan kwa vyakula ambavyo mfano kama vile noodles, rice dishes au sushi ambavyo ni vyakula pia ambavyo ninaona vinanipendeza sana Pia zaidi ya chakula chenyewe huwa ninathamini pia uzoefu wa kijamii ambao unakujia pia kwa kula katika semu hizi za nje. Mfano kukaa na marafiki kubadilishana mawazo kucheka na kufuraia muda pamoja nao huwa inanifanya niweze kuona pia chakula hichi kiwe kitamu zaidi kwa sababu pia mazungumzo hayo huwa yanafaa. Pia migahawa ya Nairobi inatoa nafasi nzuri sana kwa jambo kama hili kwa sababu huwa kuna maeneo yenye mziki laini mandhari nzuri na pia na huduma huwa ni ya kiwango cha juu zaidi sana. Kwa hiyo huwa ninapenda sana kula nje kwa sababu ni sehemu ya maisha yangu ya weekendi na pia ni njia mbayo inanipa zawadi katika maisha yangu hasaa baada ya kuwa na siku ndefu ya wiki na pia ninaweza nikagundua ladha mpya, nikaweza kuimarisha pia mahusiano na marafiki zangu na pia wa chakula cha kienyeji au cha kigeni huwa ni chakula kizuri sana katika maisha yangu kwa sababu ninapata uzoefu mzima, wa chakula kizuri, mazingira mazuri, ladha tofauti, pia na watu wazuri ambao tunashirikiana nao muda huo.

Uwa nina kunywa maji mara kadha kwa siku na kiasi ninachokunywa huwa kinategemea sana aina ya shuguli ambazo ninafanya, hali ya hewa au kama siku hiyo ni ya kazi au ni ya weekend. Kwa jumla uwa nimependa sana kunywa maji kwa wingi kwa sababu maji ni moja aina ya vitu ambavyo vinaleta mchango mkubwa katika afya ya mwili, pia uleta nguvu na umakini pia kazini.

Huwa ninapenda kuyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa sababu ni jambo ambalo huwa ninaliona ni muhimu Hasa katika dunia lewa ambayo inashinikizo kubwa la kazi, teknolojia ambayo inafanya kila kitu kiwe karibu kila wakati na pia matarijio makubwa ya kifedha na ya kijamii katika maisha yangu mimi binafsi, huwa ninaunganisha kazi na maisha ya kibinafsi ambao huwa ninaona nizaidia kupanga ratiba peke Huwa ninahakikisha kuwa mtazamo wa maisha wangu unalenga kudumisha uyiano, afya na furaha ya kudumu Huwa ninachukulia hili kama jambo la kuu sana katika maisha yangu hasa ni mchakato wa makusudi unaohitaji ni damu, mipangilio thabithi na kujua vipao mbele vyangu katika maisha yangu Kwanza, mpangilio wa muda ni jambo ambalo ni muhimu sana katika siku za kazi, huwa ni naweza kuweka mipaka wazi katia kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa mfano huwa na jaribu kuwacha kutumia simu za kazi au barua pepe baada ya muda fulani saa usiku nikiwa nyumbani ili niweze kuzingatia muda wa familia marafiki au mapumziko binafsi huwa ni napanga ratiba ya kazi napenda kujumuisha mapumziko ya kawaida, muda wa chakula na muda wa kutembea ua kufanya mazoezi madogo mfano nikifanya mambo haya, kazi yangu huwa haingiliani na maisha yangu ya binafsi na afya yangu ya kilio inabaki kwa thabithi Pia huwa ninaweka kipao mbele mambo mingine ambao ni ya muhimu sana kwa sababu najua si kila kitu ambacho kinaweza kufanywa kwa wakati moja. Hivo huwa ninaweka wazi ni shughuli gani za kazi ambazo ninaweza zinaweza kusubiri na ni zipi ambazo ni muhimu. Vivo hivyo katika maisha binafsi huwa ninajua ni mambo gani yanayohitaji muda wangu kama kuwa na familia marafiki au shughuli za kujitunza. Kwa kufanya hivyo huwa nina shughuli ambazo ninazipa na fasi yake bila kuvuruga shughuli nyingine na huwa ninahisi kuwa ninaudhabiti wa maisha yangu. Pia mara nyingi huwa ninajumuisha ninajumuisha kazi za maisha yangu binafsi kwa njia zinazoongeza thamani katika pande zote. Kwa mfano huwa ninaendesha baiskeli au kwenda kutembea jioni. Situ ili niweza kupata burudani, bali pia ni njia mbao huwa ninaona inaweza kusaidia akili yangu kupanuka na kuweza kuondoa stress ambayo itanisaidia kuweza kufanya kazi katika njia ya weledi na ufanisi mzuri zaidi hivyo shughuli za kibinafsi pia zinaweza kunisaidia katika kufanya kazi yangu kwa ubora zaidi na kwa sababu mwili wangu utapata upo makini, una nguvu nyingi na kwa hiyo utendaji wangu wa kazi unaweza kuboreka Pia wakati mwingine wa weekendi mara nyingi huwa ninajumuisha mapumziko na mandaalizi ya wiki ijayo na jambo hili hua ninaona lina nisaidia kufanya kazi kwa utulivu na mipangilio mizuri bila kuathiri ma maisha yangu ya binafsi. Vile vile huwa napenda kuzungumza na familia yangu na wenzangu kazini na ni jambo muhimu sana kwa sababu huwa napenda kuwakilisha matarijyo yangu mipaka pia na mahitaji yangu ya kibinafsi kwa wazi na jambo ambalo huwa inanisedia kuunda mazingira ambayo ni ya heshima na kuelewa katika pande zote ni jambo gani ambalo tunategemeana kati yetu sisi Pia ili jambo huweza kunisedia kupunguza mgonga mgongano wa kujenga uhusiano kati yetu siso wafanya kazi kwa sababu huwa napata ueno mzuri nikiwa nyumbani na kazini na mara nyingine huwa nina ninaona pia kushirikiana na wenzangu kunaweza kunifanyia kazi yangu ya pamoja ku kurahisishwa kwa sababu huwa inapunguza mzigo wa kazi na huwa ninapata muda mzuri wa kutosha katika maisha yangu ya kibinafsi Kwa hiyo, ningependa kusema kuwa katika shughuli yangu ya kuwiana kufanya kazi na maisha yangu binafsi yaweze kuonyesha uhuyiano, uwe ni mchakato ambao ninaufanya kwa muda wakudumu, ambao ninazingatia sana ni damu, mipangilio, uwekaji, vipa umbele mbali mbali na mtazamo wa makusudi. Na ni jambo ambalo linanisaidia niweze kuchagua kila jambo ambalo nafanya kwa wakati wake niweze pia kuhakikisha ninajua mipaka na kuhakikisha kuwa mwili wangu, akili na roho zinapata muda wa kutosha ninapokuwa ni kifanya hivyo, pia ninaweza kufurahia maisha yangu na kufanya kazi kwa ufanisi na kudumisha afya na furaha ambayo inadumu.

Kitendo cha wema ambacho nimeweza kutenda katika maisha yangu ni kusaidia mwanafunzi mmoja katika jamii yangu ambayo likuwa naitaji msaada wa kifeda na kiakili ili aweze kuendelea na elimu yake. Nilipokutana nae alionesha kuwa anaaria kujifunza zaidi lakini alikabiliwa na changamoto nyingi ikiwepo ukosefu wa fedha ambazo angeweza kulipa karo yake ya shule na jambo ambalo liweza kunisedia niweze kumisedia fedha za kununuwa baadhi vitabu na vifaa vya shule ambavyo vileweza kumsadia katika kujifundisha mbinu za kujisomea na pia niliweza kumishauri jinsi ya kuweza kupanga muda wake na kufanikisha masomo yake vizuri jambo ambalo limueza kunionyesha kuwa kutenda wema kunaweza kukaseidia mtu pia Hakaweza kutimiza malengo yake katika maisha yake kwa sababu mwanafunzi huyu aliweza kuendelea na masomo yake na baade kupata alama nzuri katika mtihani wake wa mwisho na hivyo kumsaidia kuweza kutimiza ndoto zake katika maisha yake.

Huwa ninaimiza au shirikiano katika timu kwa kufanya maswala yafuatayo mfano. Hjwa ninaunda mawasiliano ambayo yamejengwa katika uwazi na heshima kwa sababu msingi wa ushirikiano ni mawasiliano ambao ni bora na kila mshiriki anatakiwa kuelewa majukumu yake, matarajio na malengo yake. Na jambo hili huweza kuwa tunahakikisha kuwa kazi inafanywa kwa ufanisi wa hali wa juu na tunapunguza migongano au mashaka ambayo yanaweza yakatokea. Pia huwa ninaweza kutambua na kutathimini mchango ya kila mshirika kwa sababu kila mshiriki yanapokuwa akionyeshwa kuwa mchango wake ni wa hali ya juu na unathaminiwa sana na kila mmoja wetu ni jambo ambalo huweza kumpa motisha ya kuweza kushirikiana zaidi na kutoa kazi ambazo ni bora. Pia huwa tunaweka malengo ya pamoja ambayo yanaashiria kuwa timu inashirikiana vizuri hasaa pale tunapokuwa tunajua kila jambo ambalo tunahitaji kuwajibikia ili tuweze kufanikisha Kwa ivo kuweka malengo ya pamoja wa huwa yanatusadia kufafanua vizuri mahitaji mbali mbali na jambo ambalo tunahitaji kufanya kila moja wetu na malengo hayo iweza kuunda hisia ya mshikamano na uwajibikaji wa pamoja pia huwa tunaweza kukuza ushirikiano kupitia njia ya ujasiri na kuaminiana na pia huwa tunaweza kufanya shughuli za pamoja sa nje za kazi na jambo hili huweza kutusaidia zaidi kwa sababu tunapokuwa tunajihusisha katika shughuli za kijamii au burudani za nje ya ofisi ni jambo ambalo hutusaidia kujenga mshikamano na kuzidi kuhimiza ushirikiano zaidi kati yetu.

Malengo ambayo ninayo katika kazi yangu yanazingatia mchanganyiko wa kufanikisha majukumu ya kila siku, kukuza ujuzi wangu na kuhakisha kuwa michango yangu inaathiri kwa njia chanya, timu na ushirika. Kwa kawaida malengo yangu huwa hayako tu kwa kufanikisha kazi za mara moja, bali pia kwa kujenga maendeleo ya muda mrefu, ufanisi na maendeleo ya binafsi. Kwa hiyo kwanza lengo langu la msingi ni kufanikisha kazi zangu kwa ufanisi na kwa ubora wa hali ya juu. Hili huwa linamaanisha kuwa ninahakikisha kila jukumu linatimizwa kwa wakati kwa kiwango cha ubora kinachotarajiwa na bila makosa ambayo si ya lazima. Pia huwa linaongeza uaminifu wangu hasa katika sehemu yangu kama mfanya kazi na pia mimi huweza kusaidia timu yangu na kushiriki katika kufanikisha malengo makubwa zaidi. Pia jambo la pili huwa ninapenda kujijengea ujuzi na maarifa mapya likiwa ni jambo lingine la muhimu katika sehemu yangu ya kazi Kwa sababu dunia hii tunayoishi inaweza kubadilika kwa kasi teknolojia zina badilika na mbinu mpya za kazi zinaweza kuibuka kila wakati Kwa hivyo jambo hili huweza kunisaidia kufanikisha majukumu yangu na pia kufanya thamani ya kazi na timu yetu na shirika kuwa ya ufanisi zaidi Pia huwa ninapenda kuimarisha ushirikiano na mahusiano kazini kwangu kwa sababu ni jambo lingine ambalo linatusaidia kufanikisha kazi zaidi kwa sababu hudumisha ushirikiano na heshima kwa wafanyakazi wenzangu pia. Pia huwa ninapenda kuchangia maendeleo ya muda mrefu na hasa katika timu au katika ushirika na jambo hili huwa linahusisha si tu kutimiza majukumu ya kila siku mbali pia kuangalia miradi ya muda mrefu mbinu za kuongeza ufanisi na kushirikiana katika mipango inayohimiza ukuaji wa ushirika. Na jambo la mwisho ambalo mimi huweza kufanya ni kusawazisha kazi na maisha yangu ya binafsi kwa sababu ni jambo ambalo ni muhimu sana katika kudumisha afya yangu bora na ufanisi wa kazi.

Mimi hutumia wi-fi ama data ya simu kulingana na maitaji eneo ambalo nipo na pia aina ya shuguli ambazo ninafanya. Kwa sababu kila moja ina faida zake na inapofaa kwa hali tofauti tofauti, hivyo mara nyingi waninapanga matumizi yangu kulingana jinsi nitafanya kazi au burudani ninayoitaji au mawasiliano ya binafsi. Kwanza wi-fi ni chaguo langu la kwanza pale ninapokuwa nyumbani ofisini au sehem zenye mtandao dhabithi. Wanatumia wifi kwa sababu inaweza nisadia kwa mambo mengi na mara nyingi ni wifi uleta sana waraka pia kuna udhabithi na pia haina kikomo cha matumizi kama vile nitakavokua nikitumia data ya simu na jambo hili ni muhimu hasana kwa shuguli ambazo zinaitaji mtandao mkubwa. Mfano pale ambapo ninaitaji kupakua file nzito, kufanya mkutano wa video, kuangalia filamu au vipindi mtandaoni. Au pale ambapo ninafanya kazi za utafiti. Pia huwa ninapenda kutumia data ya simu kwa sababu mda mwngine hua ninatoka nyumbani au ofsini na bado ninaitaji mtandao. Kwa sabu kwa hiyo data ya simu huwa inakidi pale napokuwa nipo safarini au kwenye magari au maeneo ambayo wifi si thabithi ingawa data inaweza kuwa gali au ina kikomo pia inanipa uhuru wa kusogea na kufanya kazi au kuwa na mawasiliano bila kizuizi cha eneo ambalo nipo. Kwa mfano, nikiwa njiani na marafiki au familia, data ya simu inaniwezisha kutumia app za mawasiliano kupata pia taarifa mtandaoni na pia kushiriki picha na video mara moja moja. Pia mara nyingine huwa ninategemea mchanganyiko wa wifi na data ili niweze kuhakikisha hakuna kizuizi katika shughuli zangu. Mfano, ikiwa wifi inashindikana kwa muda mara nyingi huwa nabadilisha kwenye data ya simu ili niweze kuendelea na kazi au shuguli muhimu. Vile vile siku za kazi nzito au wikendi zenye burudani nyingi mtandaoni pia wifi hutumika kwa shughuri nzito na data ya simu kwa haraka na wakati nina pia darura hua ninaitaji pia data ya simu lakini nikizichanganya hizo njia zote hua ninapata matumizi mazuri ambayo pia yananisaidia kudumisha ufanisi burudani mawasiliano bila ya kuwa na tatizo lolote katika masuala ya mtandao.